Ndiyo, kununua tikiti mtandaoni ni rahisi na kwa ufanisi mkubwa husaidia sana kurahisisha mchakato wa kuingia kwenye tukio. Ununuzi wa mtandaoni huondoa hitaji la kusimama kwenye foleni ndefu kwenye ofisi za tikiti jambo linalookowa muda na nishati. Badala ya kulipia, unapokea tikiti yako ya digitali, papo hapo kupitia barua pepe au programu za simu. Wakati wa tukio wafanyikazi huweza kuchanganua tu msimbo wake wa QR kwa haraka jambo linalo punguza msongamano na kuhakikisha unaruhusiwa kuingia bila usumbufu. Kwa hivyo ufanisi wa kununua tikiti mtandaoni ni wa kupigiwa mfano.

Ninapenda sana kusafiri na kupata matukio mapya. Furaha ya kusafiri huleta akili safi. Kubadilisha mazangira usaidia kupunguza mfadhaiko na kuboresha hali yangu ya ki akili. Jambo linalo nifanya nijisikia mwenye furaha. Kusafiri ni shule kubwa. Ninajifunza kuhusu tamaduni mpya, lugha na historia. Jambo linalo panua mtazamo wangu wa ulimwengu. Kujikuta katika hali mpya na kutatua changamoto, kuna jenga kujiamini na kunifanya nitambue uwezo wangu Matukia haya huunda kumbukumbu za mwili na akilini, ambazo zinaweza kune kumbusha, kushiriki ni kizileta furaha hata badae safari hasa ninapo safiri peke yangu hutoa fursa ya kutafakari na kugundua zaidi kuhusu mimi mwenyewe na malengo yangu maishani.

Hapana nisinge penda kurudi ujana wangu. Mimi ninafurahia na shukrani kwa kila hatua ya maisha yangu. Nina shukuru kwa wakati huo, wakutokuwa na hatia, kujifunza na kufanya makosa. Ilikuwa msingi muhimu, ulio unda mimi wa leo. Hekima na utulivu wa sasa, nilioupata kupitia changamoto na ushindi maishani. Kila tukio, zuri au baya, limenifundisha jambo fulani muhimu. Ninaamini kuwa maisha ni safari endelevu ya ukuaji wa kila hatua inathamani na kusudi lake. Kila siku mpya ni fursa ya kujifunza na kukua zaidi. Badala ya kutazama nyuma kwa nostalgia, mimi huzingatia kuishi kikamilifu wakati wa sasa. Nikifurahia amani mafanikio na mahusiano niliyonayo sasa. Kwa hivyo, ninafurahia na kushukuru kwa kila hatua ya maisha yangu na sitaki kubadilisha chochote.

Ninafurahia kutumia zana kadhaa zaa ki digitali kila siku. Simu yangu, hii ndio muhimu zaidi. Na itumia kwa mawasiliano mitandao ya kijamii kama Facebook na WhatsApp na kupata habari mtandaoni. Computer, na itumia kwa kazi kuandika na mambo mengine ya uzalishaji. Programu za teacher, na tumia programu kama kalenda ya Google kwa kupanga siku yangu na kuthibiti muda wangu. Pia programu za kuhariri maandishi kama gramali hunisaidia kuandika vizuri. Zana hizi zote zina nirahisishia maisha na kunisaidia kwa natija zaidi.

Kila asubuhi ninapo amka, jambo la kwanza ninalofanya ni kuelekea gym kwa ajili ya kufanya mazoezi. Hii ni muhimu sana kwangu kwasababu, mazoezi ya asubuhi hutoa nishati na kunifanya ni jisikie mchangamufu, siku nzima. Ni njia ya kutunza mwili wangu na afya yangu ya akili. Baada ya gym, mimi hurudi nyumpani kuoga na kujitayarisha kwa ajili ya kazi. Mchakato huu, wautaratibu hunisaidia. Kunipa muda wakupanga mawazo yangu na malengo ya siku na kukakikisha ninafika kazini nikiwa tayari na mwenye muelekeo. Utaratibu huu wote, unanifanya nikisikie vizuri na mwenye tija zaidi.

Nilienda kwenye tamasha la mziki kulikuwa na watu wengi sana, msongamano mkubwa kweli. Msongamano, sehemu ya tamasha ilikuwa imejaa kupita kiasi na ilikuwa vigumu hata kusongea, lakini mziki ulikuwa mzuri sana. Kiasi kwamba nilihisi kama ulimwengu wote ulikuwa umesimama. Kutokana na msongamano huo mkubwa na msisimuko wa kishabiki Kwa bahati mbaya nilipoteza simu yangu ya mkononi Sikujua ilitokaje, labda iliibiwa au kudondoka Licha ya bahati mbaya ya kupoteza simu bado na furahia kumbukumbu za mziki mzuri na nishati ya tamasha hilo.

Ushirikiano katika timu unaweza letwa kwa kusimamia malalamiko. Malalamiko hutokea kiasi mahali pakazi, lakini jinsi yanavyo shugulikiwa huadhiri sana ushirikiano. Kuwa na utaratibu wazi wa kushugulikia malalamiko kuanzia hatua isio rasmi, hadi kurasmi, husaidia kutatua maswala mapema na kwa haki. Ni muhimu kushugulikia malalamiko haraka ili kuzuia hali mbaya isio ongezeka na kuathiri morali ya timu. Lengo linapaso kuwa kutafuta suluhisho la kudumu linalo kubalika na pande zote badala ya kutafuta mshindi au mshindwa. Katika kushugulikia malalamiko, ni muhimu kutua usikivu wa huruma na kuhakikisha mfanyi kazi anajisikia kuungwa mkono jambo ambalo linaweza kuboresha mahusiano na utendaji wa kazi. Kwa kutambua umuhimu wa mawasiliano na kushugulikia malalamiko kwa ufanisi, timu inaweza kufanya kazi vizuri na kwa furaha zaidi.

Ndiyo, napenda sana kiangazi. Kwanini ni napenda kiangazi? Hali ya hewa. Kiangazi ni msimu wa ukavu ambapo kuna jua nyingi na joto. Jambo linalofanya iwe rahisi kupanga shughuli za nje. Shughuli ni kama safari. Huu ndio wakati mzuri wakuona wanyama pori kama vile uhamiaji mkuu wa nyumbu kwa sababu wanyama hukusanyika karibu na vyanzo vya maji. Hali ya hewa ya joto na utulivu wa bahari hufanya iyo wakati muafaka wakufurahia pwani. Pia ni wakati mzuri wakupanda milima kama mlima Kenya kwa sababu ya utulivu wa hali ya hewa. Na hisi mwenye nguvu zaidi, mchangamumfu na ninafurahia sana siku ndefu na anga ni safi.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Kwanini ninapenda ndizi? Ladha, ndizi zina ladha tamu na asilia na nirahisi kula popote. Nishati. Zinasukari asilia na wanga. Ambazo hunipa ongezeko la haraka la nishati bila kuhisi usingizi. Husaidia kumaliza siku kwa nguvu. Afya, pia zinavirutubisho muhimu kama potasium ambayo ni nzuri kwa afya ya moyo na misuli. Upatikanaji ni rahisi kuzipata mwaka mzima na ni bei nafuu. Kwa hivyo, ndizi ni chaguo langu la kwanza la tunda kila wakati.

Napenda sana kula kwenye vibandaski kwa sababu kuu moja, bei nafuu. Vibandaski vinatoa chakula kitamu cha kiswahili kama vile ugali na samaki au biriani kwa bei za kirafiki sana. Hii huraisisha kupata mlo wa kuridhisha bila kuvunja benki. Ni mahali pazuri pakupata uzoefu wa utamaduni halisi wa chakula cha hapa. Kilicho tayarishwa kwa mapishi ya zamani ambacho mara nyingi huwa na ladha ya kipekee sana. Zipo kila mahali, hasa karibu na vyuo vikuu na biashara. Hivyo ni rahisi kuzipata haraka wakati wa mchana au jioni. Kwa wanafunzi na wafanya biashara, vibandasiki ni mkombozi husaidia kuokoa pesa na ni muhimu kwa uchumi wa ndani.

Napenda mikutano ya vyama. Hasa ile yenye shughuli za kijamii na maendeleo. Kupika nyumbani na kujenga jamii. Mikutano ni nayo ipenda zaidi ni ile tunayo kusanyika nyumbani kwa mmoja wetu na kupika chakula pamoja. Hii inajenga ukaribu na kuruhusu mazungumzo ya kina zaidi katika mazingira ya kufurahisha. Maendeleo ya kikundi. Baada ya mlo, tunazungumzia maendeleo ya kikundi. Hii ni muhimu sana. Tunapanga jinsi ya kubwekeza fedha zetu pamoja kama kununua ardhi au kuanzisha biashara. Tunajifunza kuhusu usimamizi wa fedha na kusaidia na wakati washida. Kwa hivyo, mchanganyiko wakufurahia chakula na kujenga maisha yetu ya baadae ndio unaofurahisha zaidi.

Kupanga wiki yenye usawa ni muhimu sana na mimi hupenda kuhakikisha mwisho wa wiki ni tulivu zaidi. Mwanzo wa wiki, kazi ngumu, mimi huzingatia kazi zenye changamoto zaidi mwanzo ni mwawiki wakati ni nanguvu nyingi na akili safi. Mikutano, upanga mikutano mingi na ushirikiano watimu katika siku hizi ili kuhakikisha malengo ya wiki ya meeleweka. Tija. Lengo ni kuwa na tija kubwa na kukamilisha miradi muhimu haraka iweze kanavyo. Mwisho wa wiki ya kazi. Kupunguza kasi. Ninaanza kupunguza kasi kidogo kazi nyingi hizi na ufuataji mawasiliano na kupanga wiki inayofuata. Maandalizi ya wikendi. Ufunga majukumu na kuhakikisha hakuna kazi inayobana mwisho ni mwa wiki. Mwisho wa wiki. Kupumzika. Weekendi ni kwa ajili ya kupumzika kabisa. Kupumzisha akili na mwili. Shuguli za kijamii. Utumia muda na familia na marafiki. Kufanya vitu ni naviopenda kama vile kusoma, kutazama mchezo au kupika. Kujitunza. Lengo kuu ni kujitunza na kurejesha nishati ili nianze wiki mpya nikiwa na nguvu na furaha.

Ndiyo, nilifikiria kuanzisha duka la chakula cha haraka. Duka hili linafaida na hasara zake. Faida ni kama urahisi. Watu wanataka chakula haraka, hivyo biashara hii inawateja wengi tayari. Mtaji mdogo, unaweza kwanza biashara hii kwa urahisi na mtaji mdogo na kupata faida ya haraka. Soko, bidhaa kama chipsi na soseji, zinapendwa sana na watu wengi. Hasara zake ni kama afya, vya kula hivi vinaweza kuwa na madhara kuu kwa afya, vikiliwa sana, ushindani, kuna ushindani mkubwa, lazima uwe mbunifu, gharama, gharama za mafuta na bidhaa nyingine zinaweza kubadilika haraka.